Kinywaji ninacho kipenda sana asubuhi ni chai. Kwani chai hunichangamsha mimi sana. Kwa hivyo asubuhi kabla ya kuenda kazini, nahakikisha ya kwamba nimekunywa chai. Na wakati mwingine ambapo sijakunywa chai, kichwa changu huniuma sana. Na hivyo inanibidi mimi kukunywa chai kila asubuhi kabla kuelekea kazini. Ninaipenda sana chai.

Mimi ninapenda sana kupanda milima na wakati mwingi ambapo nipo siko kazini na katika holiday ambao mimi huenda na familia yangu, sisi hupenda sana kupanda milima. Na pia kuna mlima ambao ningetamani sana kupanda katika maisha yangu kabla sijakufa. Mlima Everest ambao ni mlima mkubwa zaidi duniani ningependa sana kuupanda mlima huo.

Wakati mwingi ambapo mimi niko na timu yangu sisi ushirikiana sana. Kwa sababu kila mmoja amepewa sehemu yake ya kucheza. Kwa hivyo kila mtu anajua atakua wapi kwa masaa gani na kwa muda gani. Kwa hivyo hakuna kuchanganyikiana. Pia, wakati mwingine ambapo mwingine anataka mpira sisi upeana mpira ili tukaweza kuibuka tukiwa washindi.